Ninapo jitayarisha kwa mkutano nafanya mambo haya. Ninapitia agenda ili nijue maada zitakazo jadiliwa. Ninaandika pointi muhimu au maswali ya kuuliza. Ninakusanya taarifa au vielezo vinavyo itajika. Ninapanga muda wangu mapema ili nisiwai kuchelewa. Ninajiweka tayari kisaikolojia kwa kusikiliza na kuchangia mawazo kwa heshima.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumbani. Napenda chumba hiki kwa sababu hunipa utulivu na faragha. Kile kinacho kifanya kipendeze ni mpangilio wake rahisi, mwanga, wakutosha na hewa safi. Ndani yake napenda kupumzika, kusoma, kusikiliza muziki na kufikiria mipango yangu. Nikiwa chumbani, nahisi ya amani, uhuru na nafuu ya mawazo. Ni mahali ninapopata nguvu mpya baada ya siku ndefu.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na nyama choma. Napenda kwa sababu hunishibisha vizuri na hunikumbusha mila na mikusanyiko ya kifamilia. Huwa kitamu zaidi kikiliwa pamoja na kachumbari au sukuma wiki. Na hunifanya nijisikie furaha na kushiba.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Hasa kupiga na kupokea simu. Kutuma ujumbe, kutumia mitandao ya kijamii na kusoma habari au kujifunza vitu vipya. Pia huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki na kutazama video kidogo.

Nafanya kazi ya ushirikiano. Kwa kusikiliza mawazo ya wengine, kuheshimu maoni tofauti na kushiriki mawazo yangu kwa uwazi. Napenda, kugawanya majukumu ili kila mtu achangie kulingana na uwezo wake. Pia nahakikisha mawasiliano ni mazuri na nipo tayari kusaidia wenzangu ili tufikie lengo kwa pamoja.